Baada ya mchana kuisha, mimi huanza jioni kwa kupumzika kidogo na kutafakari siku yangu. Mara nyingi huanza kupumzika kuanzia saa kumi na mbili jioni baada ya kumaliza majukumu ya kazi au masomo. Jioni napenda kufanya shughuli tulivu kama kusikiliza muziki laini, kuzungumza na familia au kutembea kwa muda mfupi. Ninapokaribia kulala, hujiandaa kwa kuoga, kupanga mavazi ya kesho na kusoma ukurasa mmoja au miwili. Wakati wa jioni, hunipa amani, furaha na nafasi ya kujiandaa kwa siku mpya.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti katika maisha yangu ya kila siku. Naitumia kusikiliza muziki, vipidi vya radio na mafunza mtandaoni. Pia utumia sauti kuwasiliana kupitia simu, ujumbe wa sauti na mikutano ya mtandaoni. Teknolojia ya sauti unisaidia kuokowa muda, kujifunza kwa urahisi na kuwasiliana kwa haraka. Kwa ujumla, inarahisisha maisha na unifanya niwe karibu zaidi na watu na taarifa muhimu.

Kila siku ninatumia programu kadhaa za simu. Programu ninaoitumia zaidi ni WhatsApp kwa sababu inanisaidia kuwasiliana haraka na familia, marafiki na kazini. Pia hutumia YouTube kujifunza mambo mapya na kupata habari na Google kwa kutafuta taarifa muhimu. Programu hizi hunirahisishia mawasiliano, elimu na kazi za kila siku. Hivyo simu yangu imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, uanza kwa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipaombele. Ninahakikisha nadhibiti muda vizuri kwa kuepuka visumbufu kama matumizi ya simu yasiyo ya lazima. Pia huchukua mapumziko mafupi ili kurudisha nguvu na umakini. Kujifunza ujuzi mpya na kueka malengo ya kila siku hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kufikia matokeo bora.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunirahisishia maisha na kazi. Teknolojia mpya hunisaidia kufanya mambo kwa haraka, kujifunza kwa ufanisi na kuwasiliana kwa urahisi zaidi. Pia hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na kujiendeleza kielimu na kitaaluma. Ingawa wakati mwingine huhitaji muda wa kujifunza. Ninaamini kujaribu teknolojia mpya, hunifanya niende sabamba na mabadiliko ya dunia ya kisasa.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuweka malengo mapema. Kila mwanzo wa wiki, huorodhesha kazi zote muhimu na kugawa kwa siku tofauti kulingana na vipaumbele. Kutumia ratiba au kalenda kufuatilia muda na kuhakikisha kila kazi inapewa nafasi yake. Pia huwacha muda wa mapumziko na dharura, jambo linalo nisaidia kufanya kazi kwa utulivu na kukamilisha majukumu kwa ufanisi.

Mkate ninao upenda zaidi ni mkate wa ngano kamili kwa sababu ni wenye afya na hunipa nguvu kwa muda mrefu. Napenda latha yake laini na jinsi unavyo kwenda vizuri na chai au maziwa asubuhi. Pia hunifanya nijisikie nimeshiba haraka. Kwa ujumla mkate huu hunifurahisha na hunisaidia kuanza siku yangu kwa nguvu na uhamasa.

Usiku kabla ya kulala napenda kufanya shughuli tulivu ili kupunguza mawazo mara nyingi huacha kutumia simu mapema kisha huoga na kuandaa vitu vya kesho pia napenda kusoma kidogo au kusikiliza mziki laini kabla ya kulala hutafakari siku yangu na kushukuru kwa nilio yapata jambo linalonisaidia kwa amani na usingizi mzuri.

Napenda zaidi kusimamiwa kwa ushirikiano kuliko kusimamiwa kwa amrikali. Ninafuraia mazingira ambapo kuna mungozo, mawasiliano wazi na heshima. Hata hivyo, pia ninauwezo wa kusimamiya wengine inapo itajika kwa kuwahimiza kuwapa mwelekeo na kufanya kazi kama timu. Kwa mtazamo wangu, uongozi mzuri hujengwa juu ya ushirikiano na kuelewana.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu uniongezea mvuto na kujiamini. Vipuli unisaidia kuonyesha mtindo wangu na kupamba mavazi yangu kwa urahisi. Napendelea vipuli vidogo na vyakawaida vina viofaa kwa kazi na shuguli za kila siku. Kwa ujumla, kuvaa vipuli unifanya nijisikia nadhifu, nipo sawa na mwenye furaha.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa, kwa njia tulivu na ya furaha. Kwanza, huwa na wakati wakushukuru na familia na marafiki kwa baraka na upendo wa mwaka muzima. Mara nyingi tunakula pamoja keki na chakula kidogo na kuzungumza kuhusu matukio mazuri ya mwaka uliopita. Wakati mwingine napenda pia kutoa zawadi dogo kwa wale walio karibu nami jambo linalo ongeza furaha na mshikamano. Kwa ujumla, siku yangu ya kuzaliwa ni muda wa kusherekea maisha, kushukuru na kufuraia uwepo wa wapendo wangu.

Nacheka sana ninapokuwa na marafiki au familia wanaosema kitu cha kuchekesha au chekicheki kidogo. Pia nacheka wakati naona wanyamu wakifanya mambo ya kuchekesha au ninaposoma hadithi za vichekesho. Cheko hufanya nijisikie furaha na kupunguza mawazo ya siku. Kwa hiyo, kucheka ni njia yangu ya kufurahia maisha na kushirikiana kwa furaha na wengine.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja au mbili kila siku kulingana na matumizi. Ikiwa nimetumia sana kwa simu, mtandao au kazi za mtandaoni, huenda nikahitaji kuchaji marambili. Lakini siku nyingi, kuchaji mara moja asubuhi kunatosha ili kifaa kiwepo hadi jioni. Kwa hivyo, kupanga muda wa kuchaji kunanisaidia kuhakikisha kifaa kipo tayari kwa shuguli zangu za kila siku.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na husaidia kuokoa muda. Ninaweza kuona bei na kuchagua bidhaa kutoka nyumbani bila kusafiri. Pia, kununua mtandaoni kunanipa fursa ya kulinganisha bidhaa na kupata maoni ya wateja wengine. Hata hivyo, napenda kuwa makini kuhakikisha bidhaa ni halali na salama kabla ya kulipia. Kwa ujumla, kununua mtandaoni kunarahisisha maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa sababu unisaidia kuelewa kinacho endelea duniani. Hufuatilia habari kupitia televisheni, mtandao na mitandao ya kijami. Kujua kuhusu siyasa, michezo na mambo ya kiuchumi kunanisaidia kuwa na uwelewa mpana na kufanya maamuzi sahihi katika maisha yangu. Pia unifanya nijisikie nipo sehemu ya dunia na kuunganishwa na wengine.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni Lionel Messi kwa sababu ana talanta kubwa na nidhamu ya kipekee kwenye soka. Nimevutiwa na jinsi anavyocheza kwa ustadi kumaliza mashambulizi kwa ufasaha na kushirikisha wachezaji wenzake. Pia hunisukuma kujifunza na kufanya vizuri katika shughuli zangu za kila siku. Kwa ujumla, messi ni mfano wa bidii, ujasiri na mafanikio nilioyadhamini.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana kwa sababu ufanya siku yangu iwe ya furaha na raha. Chakula kitamu si tu kinanipa nguvu mbali pia huchochea hisia za furaha na kushirikiana na wengine. Napenda kuonja ladha tofauti kama tamu kidogo, chumvi kidogo au tangawizi kulingana na aina ya chakula. Kwa mfano, keki au dessert nye pesi mara nyingi hunifanya nijisikie vizuri na nifuraha kidogo ya siku. Kwa ujumla, chakula kitamu ni burudani yangu na njia ya kusherekea maisha na familia au marafiki.

Ninapo shugulikia wateja kwanza uwasikiliza kwa makini hili kuelewa mahitaji yao. Bada ya hapo, huwa naongea kwa heshima na uvumilivu kuhakikisha wanapata huduma wanayo hitaji kwa usahihi. Pia hutoa ufumbuzi waharaka kwa changamoto wanazo kutana nazo na kujaribu kuwakikisha wameridhika. Kujenga uhsiano mzuri na wateja ni muhimu kwa sababu unahakikisha wanarudi na kueneza sifa nzuri. Kwa ujumla, kushugulikia wateja kwa heshima na uwelewano huleta mafanikio kwa wote.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kufanya mambo mbali mbali. Tunapenda kucheka pamoja, kuzungumza na kushirikiana kwenye michezo au shughuli za kijami. Wakati mwingine, tunapenda pia kwenda nje kama kutembea au kusherehekea matukio mahalumu. Shughuli hizi unisaidia kuondoa mawazo na kuimarisha urafiki wetu. Kwa ujumla, muda na marafiki unifanya nijisikie furaha na mshikamano.

Ndiyo, nilijaribu kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa uzoefu wa kuvutia. Nilianza kwa kujifunza mziki rahisi na mziki ya nyimbo ninazo penda. Kupiga gitaa kunahitaji uvumilivu na mazoezi ya mara kwa mara, lakini hufurahisha sana na kunipanua ubunifu wangu. Pia kuna nisaidia kupumzika na kutoa hisia zangu kupitia muziki. Ingawa bado ni uzzoefu mkubwa napenda kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu wa gitaa.

Ndio, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kuendeleza akili yangu na kufikiri kwa uwazi. Hesabu si tu inarahisisha maisha yangu ya kila siku kama kupanga bajeti au kupanga muda, bali pia hufundisha uvumilivu na usahihi. Napenda changamoto za matatizo ya hesabu kwa sababu hunifanya nijitahidi kutafuta suluhisho. Kwa ujumla, hesabu ni njia nzuri ya kujifunza, kufurahia na kuimarisha ujuzi wa akili.

Mimi husafisha vifaa vyangu mara kwa mara ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuri na kudumu. Kila mwisho wa wiki, huwa naangalia na kusafisha simu, kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki. Pia ninaakikisha vinahifadhiwa vizuri na kuondoa vumbi au uchafu unaoweza kuharibu. Kusafisha vifaa kunanisaidia kufanya kazi kwa urahisi, kuepuka matatizo na kunifanya nijisikie kuwa na nidhamu katika maisha yangu ya kila siku.

Kwanza, ninapo panga kuwanzisha muradi mpia wakazi, huwa naanza kwa kuelewa malengo na maitaji ya muradi huo. Ufanya utafiti wakina ili kujua njia bora za kufanikisha muradi na kuwakikisha kila kitu kiko tayari kabla hakuwanza. Baada ya hapo, huanda mpango wa hatua kwa hatua ni kigawa kazi kwa timu au kwa siku mbali mbali kulingana na vipa umbele. Pia, huweka vigezo vya kufuatilia maendeleo na kuwakikisha kila hatua inafanyika kwa wakati na ubora unawoitajika. Wakati mradi unaanza huwa makini kufuatilia kila jambo kutoa msaada kwa washiriki na kushughulikia changamoto zinazojitokeza. Kwa ujumla, kuanza mradi mpya kunahitaji mpangilio mzuri, mawasiliano na umakini ili kuhakikisha mafanikio ya mradi na matokeo bora.

Chumba ni nacho kipenda nyumbani ni sebule napenda sebule kwa sababu ni sehemu ya familia kuungana na kushirikiana. Ni chumba kikumbwa chenye mwangaza wa asili, unao ingia kupitia madirisha na kinasamani nzuri ambazo hufanya niwe na furaha kukaa pale. Kila kitu kimepangww kwa mpangilio mzuri na rangi zake hufanya chumba hicho kiwe cha kupendeza na kutuliza. Katika sembule, napenda kupumzika, kusoma vitabu, kutazama televisheni au kuzungumza na familia na marafiki. Ukiwa ndani ya chumba hiki, najisikia amani, furaha na upendo, jambo linalo nifanya nijisikie nikiwa salama na nipo nyumbani. Sembule kweli ni moyo wa nyumba na ndio sababu ni nakipenda sana.

Mimi utumia wifi na data ya simu kulingana na maitaji yangu. Wifi napendelea kutumia nyumbani au mahali pakazi kwa sababu ni ya haraka ya kudumu na utoa uwakika wa kuunganisha vifavingi kwa wakati mmoja. Data ya simu na hitaji wakati nikiwa safarini au mahali ambapo wifi haipo kwani inarahisisha na kuendelea nkazi, kuwasiliana na kupata abari yoyote kwa haraka. Katika maisha ya kila siku, wifi na data ya simu ufanya mawasiliano, elimu na burudani kuwa rahisi sana. Kwa mfano, napenda kusikiliza muziki, kutazama video na kufanya kazi mtandaoni bila matatizo. Kwa jumla, teknolojia hii inanisaidia kuwa karibu na dunia, kuendelea kujifunza na kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na ya kufurahisha.

Ndio, mimi hutumia mfumo wa usalamu wa vidole katika simu na baadhi ya vifaa vyangu vya kielektroniki. Napenda kutumia mfumo huu kwa sababu unahakikisha usalamu wa data yangu binafsi na kuzuia mtu asiyeidhinishwa kufikia vifaa vyangu. Mfumo wa vidole ni rahisi na haraka kuliko kuandika namba siri kila wakati na hufanya maisha yangu kuwa rahisi lakini salama. Kwa mfano, ninaweza kufungua simu yangu au kufikia faili muhimu mara moja kwa kutumia kidole changu tu. Pia, hunipa amani ya akili kwa kuwa najua taarifa zangu zimehifadhiwa kwa usalama. Kwa ujumla, mfumo wa usalama wa vidole ni jia nzuri ya kuunganisha urahisi na usalama katika maisha yangu ya kila siku. Ninaona ni zana muhimu katika ulimwengu wa kisasa.

Mimi napendelea zaidi kuvaa ndevu kuliko kunyoa mara kwa mara. Ndevu hufanya nijisikie nadhifu na pia hunipa mtindo wa kipekee na kuonyesha utu wangu. Napenda jinsi ninavyo weza kubadilika kulingana na wakati au hafla. Wakati mwingine, ndevu huwa fupi na nadhifu, na wakati mwingine, ndevu inaweza kuwa ndefu kidogo kuonyesha mtindo tofauti. Pia, kuvaa ndevu kuna nisaidia kuzingatia afya ya ngozi yangu, kwani si marazote hunyoa ngozi, mara kwa mara, jambo linalo punguza kuvimba au kuungua. Kwa ujumla, kuvaa ndevu kuna nifanya nijisikie kujiamini na kumaliza siku zangu kwa raha huku nikiwa tayali kushugulikia kazi na shuguli za kila siku.

Mimi napendelea baridi kuliko joto kwa sababu baridi unifanya nijisikie hai na nikiwa makini. Hali ya hewa baridi hufanya shughuli za kila siku kuwa rahisi kama kufanya mazoezi, kusafiri au kufanya kazi bila kuhisi uchovu wa haraka. Napenda pia kuvaa nguo zenye tabasamu na mipangilio ya rangi tofauti wakati wa baridi jambo linalonifanya nijisikie vizuri. Kwa upande mwingine joto mara nyinvingine hufanya nishike haraka na kusumbuka hasa wakati wa kufanya kazi na shughuli za nje. Hivyo basi, hali ya baridi hunipa faraja, amani na furaha ya kufanya kila kitu kwa urahisi. Kwa ujumla, baridi ni rafiki yangu ya kila siku na hunifanya nijisikie nikiwa salama, makini na nafurahia maisha.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko wa kufanya kazi usiku. Kuamka mapema uunipa mda wa kupanga siku yangu kwa utulivu na kuanza kazi nikiwa na akili timamu. Asubuhi hunifanya nijisikie mwenye nguvu, makini na tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Ingawa wakati mwingine hufanya kazi usiku inapobidi napendelea zaidi utaratibu wa asubuhi kwa sababu hunisaidia kuwa na nidhamu, ufanisi na utulivu katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu ni mazuri na huletea mazingira uzuri na utulivu. Maua hunifuraisha macho na unifanya nijisikie karibu na asili. Napenda jinsi yanavyoweza kuonyesha hisia kwa upendo, furaha au shukurani bila maneno mengi. Pia, harufu ya maua hunipa amani na kunisaidia kupumzika. Kwa ujumla, maua huongeza furaha, rangi na uzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi hufuata mfereji wa televisheni unaonipa habari, elimu na burudani kwa wakati mmoja. Kwa kawaida, napenda kutazama mfereji unaoonyesha michezo, filamu au vipindi vya kielimu vinavyonifundisha mambo mapya. Mfereji huu hunisaidia kujua kinachoendelea duniani pia kunanipa mawazo na burudani baada ya siku ndefu ya kazi au shule. Pia, kufuatilia vipindi vyake kunanisaidia kujenga mazungumzo na familia na marafiki kuhusu matukio ya sasa. Kwa ujumla, mfereji huu ni sehemu ya furaha yangu ya kila siku na hunifanya nijisikie nipo karibu na dunia.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa njia tulivu ili kurudisha nguvu na akili. Kwanza, hupumzika kidogo nikilala au nikiketi kwa utulivu, kisha napenda kusikiliza muziki au kutazama vipindi vya televisheni. Wakati mwingine, napenda pia kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi ili kuondoa uchovu. Kupumzika pia kunahusisha kuzungumza na familia au marafiki jambo linalo nipa furaha na amani ya moyo. Kwa ujumla, njia hizi hunisaidia kurudisha nguvu, kuondoa mawazo na kujiandaa vizuri kwa siku inayofuata.

Likizo yangu ya ndoto ingekua kwenda kwenye ufukwe mzuri wa pwani. Napenda mahali panapokuwa na mchanga laini maji safi ya samawati na upepo wa baharini unao pumzika. Huko, napenda kupumzika chini ya jua, kuogelea, kucheza michezo ya maji na kuchukua picha za maandhari mazuri. Ningependa kusafiri na familia yangu na marafiki wa karibu ili tufurahie pamoja na kushirikiana wakati wa likizo. Ingawa napenda kupumzika, pia ningefurahia kutembea pwani kugundua vivutio vya karibu na kusherehekea maandhari ya asili. Kwa jumla, likizo hii ingekua ya kupumzika, furaha na kuungana na wapendwa wangu.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa amani na kunifanya nitafakari maisha. Usiku ninapoangalia anga lenye nyota, huhisi utulivu na mshangao kwa uzuri wa uumbaji. Nyota hunikumbusha kuwa dunia ni kubwa na kwamba kila kitu kina mpangilio wake. Wakati mwingine, napenda kuangalia nyota nikiwa pekee yangu au pamoja na marafiki, tukizungumza kwa utulivu. Kwa ujumla, kuangalia nyota hunisaidia kupunguza mawazo, kunipa matumaini na kunifanya nijisikie karibu na hasili na ulimwengu.

Lengo langu lamuda murefu kazini ni kuwa mtaalamu, alie odari na kuendelea kupanua ujuzi wangu wa kila siku. Ninataka kufanikisha kazi kwa ubora, kusaidia timu yangu, kufanikisha malengo ya shirika, na kujenga heshima na uaminifu kazini. Pia ninataka kushiriki katika miradi mikubwa inayo badilisha maisha ya watu na kuleta matokeo chanya kwa jamii kwa njia hii nitakua kielelezo cha nidhamu ubunifu na bidii kazini. Kwa jumla, lengolangu ni kukua kibiashara na kitaaluma na kuwacha alamanzuri katika kazini nayofanya.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli ya kusisimua na yenye changamoto. Kupanda milima kunanisaidia kuwa na nguvu za mwili na akili kwani inahitaji uvumilivu, umakini na nidhamu. Napenda pia mandhari ninayoyaona kutoka juu kama miteremko, miti na upepo safi, vinavyonipa amani na furaha. Kwa kawaida, napenda kupanda milima na marafiki au familia kwani tunashirikiana, kusaidiana na kusherehekea mafanikio pamoja. Ingawa inahitaji juhudi, kupanda milima kunanifundisha kushirikiana, kuwa na subira na kushuhulikia changamoto. Kwa jumla, kupanda milima ni burudani, mazoezi na njia ya kujifunza maisha kwa wakati mmoja.

Napenda kusherekea mafanikio ya timu kwa njia ya kushirikiana na kushukuru kila mshiriki. Tunapofanikisha lengo la pamoja huwa na sherehe ndogo au mkutano wa furaha ili kuonyesha shukran na kuthamini jitihada za kila mmoja. Wakati mwingine tunakula pamoja kuzungumza kuhusu mafanikio na kupanga hatua za kuendeleza mafanikio zaidi. Kusherehekea mafanikio ya timu kunasaidia kuimarisha mshikamano, motisha na ushirikiano kwa siku zijazo. Kwa ujumla, ni njia ya kusherehekea kazi nzuri na kuhimiza kila mmoja kuwa na bidii zaidi.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua maalumu ili kukakikisha zinakuwa wazi na sahihi. Kwanza, hukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwa vianzo tofauti na kuwakikisha zinakamilika. Baada ya hapo, huweka taarifa hizo kwa mpangilio mzuri, ukitumia vichwa na sehemu zinazofaa, ili ripoti iwe rahisi kusomeka. Pia, huwakikisha maelezo ni sahihi na yanadhibitishwa kabla ya kuandika. Baada ya kuandaa rasimu hupitia tena ripoti ili kuondoa makosa yoyote ya kisarufi au kihisabati. Mwisho, ripoti inawasilishwa kwa wakati na kwa muundo unaokubalika kazini. Kwa jumla, kuandaa ripoti ni mchakato wa umakini, mpangilio na ubunifu ili kuhakikisha kazi inafanikishwa kwa ubora.

Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni saa nzuri ya mkononi kutoka kwa familia yangu. Ilinipa furaha kubwa kwa sababu si tu ilikuwa ya dhamani, bali pia ilionyesha upendo na kuheshimiana. Kila ninapoiangalia saa hio hunikumbusha siku hiyo maalum na hisia nzuri nilizokuwa nazo. Pia zawadi hiyo ilinisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuimarisha nidhamu katika shughuli zangu za kila siku. Kwa ujumla, zawadi nzuri si lazima iwe ghali bali inapaswa kuonyesha fikra, upendo na mshikamano na zawadi hiyo hasa ilinifanya nijisikie furaha na shukrani.

Chakula ninacho penda kula jioni ni kitamu lakini kilicho rahisi kama wali, samaki au nyama yenye mboga safi. Napenda chakula kinacho nipa nguvu na kuondoa nja baada ya siku ndefu ya kazi au shule. Mara nyingi huchagua vyakula vinavyo kuwa vyenye afya lakini pia hupenda latha tamu na yenye kuvutia. Wakati wa jioni kula chakula chema kunanisaidia kupumzika, kuzungumza na familia na kusherekea siku niliyo kuwa nayo. Kwa jumla, chakula chajioni nisehemu ya furaha, afya na mshikamano wa familia na nijambo linalo nifanya nijisikie vizuri na tayari kwa siku inayofuata.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kupumzika na kurudisha nguvu. Maranyingi hukaa kwa utulivu ni kinywa maji au chai na kuzungumza na wenzangu kwa jambo la kawaida ili kuondoa mawazo. Wakati mwingine, napenda kusoma kidogo au kusikiliza muziki ili akili yangu ipumzike. Mapumziko pia hunisaidia kupanga mawazo yangu kwa kazi, inaofuata na kurudisha umakini. Kwa ujumla, kutumia muda wa mapumziko kwa busara kuna nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuwa makini na kujisikia vizuri kazini.

Napenda rangi nyepesi kama bluu au kijani kwa ukuta wa chumba changu. Rangi hizi hunifanya nijisikie tulivu, makini na furaha kila ninapo ingia chumbani. Bulu au kijani pia hutoa mwangaza mzuri na huongeza hisia za utulivu na amani jambo linalonisaidia kupumzika au kufanya kazi vizuri ndani ya chumba. Mara nyingine napenda rangi za moto kidogo kama rangi ya chungwa au rangi ya jua kwa sehemu kidogo ili kuongeza furaha zaidi. Kwa ujumla, rangi ya ukuta ni muhimu katika hisia na utulivu wa chumba na kuchagua rangi sahihi kunanisaidia kujisikia vizuri nyumbani.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini hasa vinavyohusiana na elimu, historia na hadithi za kusisimua. Vitabu vya elimu hunisaidia kuongeza ujuzi wangu na kuelewa mambo mapya wakati vitabu vya historia hunipanua uelewa wangu kuhusu matukio ya zamani na tamaduni tofauti. Pia napenda hadithi za kusisimua au za kuburudisha ambazo hunifanya nijiskie furaha na kunivutia kuendelea kusoma. Kusoma vitabu pia hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa kina na kuendeleza ubunifu wangu. Kwa ujumla, kusoma ni njia ya kujifunza, kufurahia na kuendeleza akili na moyo kwa wakati mmoja.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kususimua sana. Nilivutiwa sana na wingi wa maji, mawimbi yaliyogonga pwani na upepo safi wa baharini. Bahari ilinipa hisia za utulivu, furaha na mshangao kwa uzuri wa asili. Nilifurahia pia kutembea kando ya pwani, kuchukua picha na kuangalia manthari ya jua linapozama. Ukiwa karibu na bahari, mtu huisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa na cha ajabu, jambo linaloongeza furaha na amani ya moyo. Kwa jumla, kuona bahari ni kumbukumbu ya furaha, amani na mshangao wa maisha.

Ninapokuwa na makosa kazini kwanza huangalia tatizo kwa utulivu ili kuelewa kilicho sababisha kosa hio. Kisha, huwasiliana na timu au mshirika husika ili kutafuta suluhisho za haraka na la ufanisi. Ni muhimu pia kujifunza kutokana na makosa hayo ili kuhakikisha haya jirudi tena. Mara nyingine, huchukua hatuwa za kurekebisha na kuboresha mfumo au njia za kazi ili kuepuka makosa yanayofanana. Kwa jumla kushughulikia na makosa kazini kunahitaji umakini uvumilivu na busara na ufanye kazi iwe bora zaidi na timu iwe na mafanikio.

Ndiyo, nimewai kujaribu chakula cha kigeni ambacho nilichokipenda sana ni sushi ya kijapani. Nilivutiwa na ladha yake ya kipekee, mchanganyiko wa samaki safi na wali na uwasilishaji wake wa kuvutia. Chakula hiki kilinipa hisia mpya na kunifundisha jinsi tamaduni tofauti zinavyopika na kuandaa vyakula vya kipekee. Pia, kufuata maelekezo ya kula sushi kwa heshima kulinifundisha adabu na heshima kwa chakula. Kwa ujumla, kujaribu chakula cha kigeni kunanipanua ujuzi, kunipa furaha na kunifanya nijisikie karibu na tamaduni tofauti za dunia.

Ndio, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na hutoa nguvu kwa mwili. Samaki ni chanzo kizuri cha protini na virutubisho muhimu vinavyosaidia afya ya moyo na akili. Napenda aina mbalimbali za samaki, kama samaki wakuoka, kukaanga au kuchemsha, kulingana na ladha na mlo wa siku hio. Kula samaki pia kunanisaidia kujaribu mapishi mapya na kufurahia vyakula tofauti nyumbani au kwenye mikahawa. Kwa jumla, samaki ni chakula kinachonifurahisha, kunipa lishe bora na kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Lengo langu katika kazi yangu ni kufanikisha malengo ya shirika na pia kukua kielimu na kitaaluma. Ninataka kufikia nafasi ya uongozi au kuwa mtaalamu aliye hodari katika kazi yangu ili niweze kusaidia wengine na kutoa mchango mkubwa. Pia, nataka kujifunza ujuzi mpya kushiriki katika miradi mikubwa na kupata uzoefu wa kutosha unaonisa bidi, nidhamu na ubunifu wangu. Kwa njia hii, sii tu nitafanikiwa mimi, bali pia nitachangia maendeleo ya timu na shirika kwa ujumla. Kwa jumla, kufikia mafanikio kazini kunahitaji bidii, uvumilivu na malengo wazi na mimi nina ndoto ya kuyafanikisha haya kwa wakati unaofaa.

Chakula cha jadi ninachopenda sana ni ugali na mboga. Napenda latha yake ya asili na jinsi kinavyo nipatia nguvu baada ya siku ndefu ya kazi au shule. Ugali ni chakula kilicho rahisi cha msingi na kila mara napenda kikiwa na mboga safi au maharagwe ambayo huchangia afya nzuri. Chakula hiki pia hufanya nijisikie karibu na tamaduni na familia kwani mara nyingi huliwa pamoja nyumbani au wakati wa sherehe. Kwa ujumla, chakula cha jadi ni furaha, afya na mshikamano wa familia na ndiyo kinacho nifanya nijisikie vizuri na tayari kwa siku inayofuata.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni mchezo unawo nifuraisha na pia unanisaidia kuwa na afya njema. Kuogelea hufanya mwili mzima ufanya kazi, kuna nisaidia kupunguza uchovu na kuniboresha nguvu na ustahimilivu. Pia nijia nzuri ya kupumzika hasa wakati wajoto kwa sababu maji hunipa utulivu na faraja. Napenda kuogelea nikiwa na marafiki au familia kwani huongeza furaha na mshikamano. Kwa ujumla, kuogelea ni burudani, mazoezi na jia kutunza afya kwa wakati mmoja.

Mimi husomea habari mtandaoni kupitia tovuti mbalimbali na mitandao ya kijamii inayotoa taarifa za haraka na za kuaminika mara nyingi napendelea kutumia tovuti za gazeti maarufu, programu za habari na majukwaa rasmi ya habari zinazohusiana na siasa, michezo na maendeleo ya kimataifa kusoma habari mtandaoni kunanisaidia kuwa na uelewa wa haraka kuhusu kinacho endelea duniani na kunanipa taarifa muhimu kwa maamuzi ya kila siku. Pia, hufanya niwe karibu na matukio makubwa hata kama siyuko pale. Kwa jumla, habari mtandaoni ni njia ya kuwa na ufahamu kuendelea kujifunza na kuunganishwa na dunia kwa haraka na kwa urahisi.

Kwa kawaida, ninalala masaa kati ya saba hatdi nane kila usiku. Hii inatosha kurudisha nguvu za mwili na akili baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Kupata usingizi wa kutosha kuna nisaidia kuwa makini, mwenye nguvu na mwenye afya njema siku inayofuata. Kabla ya kulala, napenda kufanya shuguli tulivu kama kusoma kidogo au kusikiliza muziki laini ili akili ni pumzike. Pia usingizi mzuri hunisidia kudumisha nidhamu ya kila siku na kufanya kazi zangu kuwa na ufanisi. Kwa jumla, kulala kwa masaya ya kutosha ni muhimu kwa afya, furaha na mafanikio katika maisha ya kila siku.

Mimi napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu ni rahisi kuvaa, hutoa faraja na inafaa kwa shughuli mbalimbali za kila siku. Suruali huniruhusu kuwa huru wakati wa kufanya kazi, kujifuraisha au kushiriki kwenye michezo au shughuli za nje. Pia, napenda jinsi suruali inavyoonekana kuendana na viatu na suti mbalimbali, hivyo kurahisisha kupanga mavazi. Hata hivyo, napenda pia sketi wakati wa hafla maalumu, lakini kwa matumizi ya kila siku, sulwali ndiyo ninayopendelea. Kwa jumla, suruali unipa urahisi, faraja na uhuru wa kufanya mambo kwa urahisi na kwa mtindo wangu.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia nzuri ya kuburudika, kupumzika na kuwa na afya njema. Kutembea kuna nisaidia kuimarisha mwili, kupunguza mawazo na kufikiria kwa utulivu kuhusu maisha au kazi. Napenda kutembea pekeyangu ilikupata muda wa kutafakari au pamoja na familia na marafiki ilikushirikiana furaha na mazungumzo ya kawaida. Pia, kutembea kunanisaidia kugundua manthari ya asili, kuona vivutio vipya na kufurahia upepo safi. Kwa jumla, kutembea kwa miguu ni burudani, mazoezi, na njia kurudisha nguvu za mwili na akili kwa wakati mmoja.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi, badala ya jioni, kwa sababu asubuhi hufanya nianze siku yangu kwa nguvu na nguvu za mwili. Kuanzia asubuhi, mwili hupata nguvu, moyo unaimarika na akili inakua makini kwa kazi au masomo ya siku hiyo. Mazoezi ya asubui pia husaidia kuongeza hamasa na motisha na kunisaidia kuwa na afya bora kwa muda mrefu. Wakati mwingine, napenda kuchanganya mazoezi kama kutembea, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya nyumbani. Kwa jumla, kufanya mazoezi asubuhi kunanisaidia kuwa na mwili mzuri, akili timamu na kuwa tayari kwa changamoto za siku nzima.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya furaha na kushirikiana na wapendwa wangu. Kila mwaka, huwa na sheree ndogo pamoja na familia na marafiki karibu, tukila chakula kizuri na keki tamu. Sheree niliyo ipenda zaidi ilikuwa nilipokuwa na wapendwa wangu wote wakiwa karibu, tukicheka, kucheza na kushirikiana katika michezo midogo. Kwa kawaida, napenda keki ya chokoliti au matunda kwani unipa furaha na ladha nzuri. Siku ya kuzaliwa, napenda pia kupokea zawadi zinazo onyesha upendo na fikra kama vitabu, vifaa vya shule au kitu kidogo cha kipeke. Kwa jumla, siku yangu ya kuzaliwa ni wakati wafuraha, shukrani na mshikamano na wale ni nao wapenda, jambo linalo nifanya ni jisikia maalumu na kushukuru maisha.

Ndio, napenda kupika kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza, kuunda na kufurahia chakula kizuri. Kupika kunanipa nafasi ya kujaribu mapishi mapya, kuchanganya ladha tofauti na kuunda chakula kinachofaa ladha yangu na ya familia. Pia hufundisha uvumilivu, nidhamu na kupanga muda vizuri. Kwani kila hatua inahitaji umakini. Napenda pia kupika na familia au marafiki kwani kunachangia furaha na mshikamano wakati wa chakula. Kwa jumla, kupika si tu kwa burudani mbali pia ni njia ya kujifunza, kushirikiana na kufurahia maisha kwa ladha na ubunifu.

Mimi napenda kuamuka na jua mapema kuliko kulala usiku sana. Kuamuka asubuhi kunanisaidia kuanza siku yangu kwa nguvu na mwendo mzuri na pia hutoa muda wa kupanga kazi au masomo ya siku hiyo. Asubuhi yenye jua huongeza hamasa, furaha na akili timamu, jambo linalo nifanya niwe makini na mwenye motisha. Ingawa kulala mapema pia ni muhimu kuamuka najua kunanisaidia kuwa na ratba bora, kufurahia mwanga wa asubuhi na kuwa tayari kwa changamoto za siku nzima. Kwa jumla, kuamka na jua ni njia nzuri ya kupata nguvu, motisha na furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kilicho tumika vizuri na kinanipa utulivu na faraja. Kuta zake ni za rangi ya blue nyepesi ambayo hunifanya nijisikie tulivu na amani. Kitanda changu ni kikubwa kidogo na kimepambwa kwa mapambo rahisi kinaniridhisha na kunipa usingizi mzuri kila siku. Kutoka dirishani, naweza kuona bustani ndogo na miti ya asili, jambo linalo nipa hisia za furaha na utulivu. Kitu ninachokipenda zaidi ni kitanda changu kwani ni sehemu ninayopumzika kufikiri na kuandaa siku yangu. Kwa jumla, chumba hiki ni mahali pa amani, faraja na utulivu na ni sehemu ninayo penda kuwa kila siku.

Kwa kawaida, kuoga maramoja kwa siku hasa asubui au jioni kulingana na ratiba yangu. Kuoga hunisaidia kujisikia msafi, mwenye nguvu na tayari kuanza au kumaliza siku vizuri. Wakati mwingine, nikiwa shughuli nyingi au nimefanya mazoezi naweza kuoga mara mbili ili kuondoa uchovu na jasho. Kuoga pia hunipa muda wa kupumzika na kutafakari kwa utulivu. Kwa jumla, kuoga ni sehemu muhimu ya usafi, afya na kunifanya nijisikie vizuri na kujiamini kila siku.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na kazini wakati wowote. Pia huitumia kupata habari, kujifunza mtandaoni, kupanga ratiba na kufanya shughuli za kila siku kama malipo au ununuzi. Simu imenifanya maisha yawe rahisi ya haraka na yenye ufanisi zaidi. Kwa ujumla, simu ya mkononi ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu hunisaidia kuunganisha na dunia, kujifunza na kutekeleza majukumu yangu kwa urahisi.

Kwa kawaida, hunyolewa nywele zangu mara moja kila wiki mbili au tatu kulingana na jinsi zinavyo kuwa na ratba yangu. Napenda kuwa na nywele nadhifu kwa sababu hunifanya nijisikie msafi, mwenye kujiamini na tayari kwa kazi au shuguli za kila siku. Ninapo fanya kazi nyingi au kuhudhuria hafla muhimu, uweza kunyoa mapema ili niwe katika hali nzuri zaidi. Kunyoa nywele pia hunipa nafasi ya kujitunza na kujali muonekano wangu. Kwa ujumla, kunyoa nywele mara kwa mara ni sehemu ya usafi binafsi na hunisaidia kudumisha nidhamu na muonekano mzuri.

Ninaishi katika nyumba ya kisasa ya familia, yenye sebule, vyumba vya kulala na bustani ndogo mbele. Eneo langu lina mazingira tulivu na safi na majirani wenzangu ni wema na wakiwasiliana kwa heshima. Nilihamia mahali hapa miaka michacha iliyopita na tangu wakati huo nimejisikia nyumbani na kuunganishwa na jamii. Ninapenda zaidi kuhusu eneo langu kunapatikana huduma karibu, miti na utulivu unaonifanya niwe na amani. Ukiwa pale, unajisikia salama na furaha na inafanya maisha yangu kuwa rahisi na yenye furaha. Kwa jumla, mahali ninapoishi ni sehemu ninayopenda sana na huniwezesha kuwa na maisha bora kila siku.

Guvu zangu kazini ni nidhamu, uwajibikaji na uweza wakufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Mimi ni mtu anae penda kupanga kazi vizuri na kuwakikisha majukumu ya nakamilika kwa wakati na ubora wake. Pia ni na uwezo mzuri wa mawasiliano, jambo linalo nisaidia kuelewa wenzangu na kushirikiana nao kwa urahisi. Niko tayari kujifunza mambo mapia na kukubali maombi ya wengine ili kuuboresha utedaji wangu. Kwa jumla, nguvu zangu unifanya niwe mfanya kazi anae aminika, mwenye bidii na anae changia mafanikio yatimu na shirika.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kupanga mapema shughuli zangu ili kupata muda wa kupumzika na burudani. Kwanza, huangalia mahali nitakapofika kama pwani, milima au mji na kujipanga ratiba ya shughuli. Pia, huchagua mavazi, chakula na vifaa muhimu kama kamera au vitabu ili nisije nikawa na wasiwasi. Napenda pia kuandaa bajeti na kuhakikisha usafiri wangu umepangwa vizuri. Kwa njia hii likizo inakuwa ya furaha tulivu na yenye mafanikio. Kwa jumla, kujistawisha vizuri kunanisaidia kufurahia likizo bila msongo wa mawazo na kurudisha nguvu za mwili na akili.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu ni burudani inayonifurahisha, na pia hufunza uvumilivu na akili ya kupanga. Napenda michezo ambayo inahitaji mbinu, ushirikiano na maamuzi ya haraka, kwani hunisaidia kuimarisha uwezo wangu wa kufikiri na kushirikiana na wenzangu. Pia, kucheza michezo ya video kunanisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo na kunaleta furaha kidogo ya ushindi. Wakati mwingine huchagua michezo ya kushirikiana na familia au marafiki, jambo linaloongeza mshikamano na furaha ya pamoja. Kwa jumla michezo ya video ni njia ya kufurahia, kujifunza na kuondoa mawazo kwa wakati mmoja.

Maramoja niliona tukio kuu la mpira wa besiboli ambalo halitafutiki. Timu zilizo kuwa zikicheza, zilikua timu marufu za ligi na mchezo ulikua wenye ushindani mkubwa. Kitu cha ajabu kilitokea nipale mchezaji mmoja alipufanya home run ya ajabu kabisa na shabaha hiyo ikageuka mchezo wa kushangaza kila mtu wajani. Nilihisi furaha, mshangao na shauku kubwa wakati huo ni kishangilia pamoja na mashabiki wengine. Kila nilipo fikiria tukio hilo baadae, hunisukuma kuwa na shauku ya michezo na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na kushikilia matumaini hadi mwisho. Kwa kweli, tukio hilo la mpira wa besiboli lilibaki kwenye kumbu kumbu yangu kwa furaha na mshangao mkubwa.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa kuwasiliana kwa heshima, kushirikiana na kusaidiana kila mara. Napenda kusikiliza mawazo yao, kutoa msaada pale panapohitajika na kushirikiana katika kazi za pamoja ili kufanikisha malengo ya timu. Pia hufanya mazungumzo ya kawaida na kusherehekea mafanikio ya kila mmoja jambo linaloongeza mshikamano. Kwa njia hii, tunajenga uaminifu, heshima na mshikamano mzuri kazini. Kwa jumla, mahusiano mazuri na wenzangu hufanya kazi kuwa rahisi, yenye furaha na yenye ufanisi zaidi.

Kazini, ninashughulikia muda kwa kupanga ratiba ya kazi yangu kwa umakini. Kwanza, hutoa vipaumbele kwa majukumu muhimu ili kuhakikisha yanakamilika kwa wakati. Pia, hupanga muda wa mapumziko ili kupumzika na kurudisha nguvu za mwili na akili. Ninatumia kalenda au programu za simu kupanga mikutano, muda wa kazi na tarehe muhimu. Kwa njia hii, napunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi zangu kuwa na ufanisi zaidi. Kwa jumla, kusimamia muda vizuri kazini kunanisaidia kufanikisha majukumu yangu kuwa makini na kuhakikisha mafanikio ya timu na shirika.

Somo la sayansi ninalo lipenda zaidi ni biolojia. Na lipenda kwa sababu lina nisaidia kuelewa viumbe hai na maisha kwa ujumla. Kupitia biolojia na jifunza kuhusu mwili wa binadamu, wanyama, mimea na jinsi mazingira yanavio athiri maisha yetu. Somo hili unifungua macho kuona uhusiano kati ya sayansi na maisha ya kila siku. Kama afya na uifathi wa mazingira. Pia unisaidia kufikiri kwa kina na kuuliza maswali muhimu kuhusu ulimwengu tunaoishi. Ndio maana biolojia ni somo la sayansi ninalo lipenda sana.

Kwa sasa nafanya kazi katika usimamizi wa rekodi za afya, ambapo pia nawasaidia na kuwaelekeza wanafunzi katika idara mbali mbali za rekodi. Nilichagua mwelekeo huu kwa sababu napenda kazi inayohitaji umakini, mpangilio mzuri na inayochangia kuboresha huduma za afya. Kitu ninachokipenda zaidi ni kuona taarifa za wagonjwa zikipangwa vizuri na kutumika kusaidia maamuzi sahihi ya kitabibu. Hata hivyo, changamoto kubwa ni mzigo wa kazi na mabadiliko ya teknolojia yanayohitaji kujifunza mara kwa mara. Ningependa kuboresha mifumo ya kidigitali ili kazi iwe rahisi ya haraka na yenye ufanisi zaidi.

Ningependa kuwaeleza kuhusu njia ninayotumia kupumzika. Kitu kinachonifanya nitulie zaidi ni kujitenga kidogo na kelele na kupumua kwa utaratibu. Mara nyingi nafanya mazoezi ya meditation au kunyoosha mwili taratibu kama yoga nyepesi. Nilijifunza njia hii wakati nilikuwa na msongo wa mawazo na nikatambua umuhimu wa kujipa muda binafsi. Kwa kawaida, nachukua dakika kumi hadi kumi na tano kila siku hasa jioni. Baada ya kupumzika nahisi akili yangu iko wazi, mwili umetulia na ninapata usingizi mzuri zaidi. Njia hii hunisaidia kuanza siku mpya nikiwa na nguvu na utulivu.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa. Ziara hiyo ilikuwa ya kuvutia sana kwa sababu mazingira yalikuwa tulivu na ya kupendeza. Nirifurahia kuona maji yakitulia, upepo mwanana na kusikia sauti za ndege. Kutembelea ziwa kulinifanya nijisikie huru na kutuliza mawazo yangu. Pia nilijifunza umuhimu wa kuifadhi mazingira ya asili kama maziwa na mito. Uzoefu huu uliniacha kumbukumbu nzuri na kunifanya nitamani kutembelea tena siku nyingine.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa. Lugha hii inanivutia kwa sababu inazungumzwa katika nchi nyingi duniani na ni muhimu katika elimu, biashara na safari. Kujifunza kifaransa kungepanua mawasiliano yangu na kunipa fursa mpya za kielimu na kikazi. Pia ningependa kujifunza lugha hii ili kuelewa tamaduni tofauti na kuwasiliana na watu wa mataifa mbalimbali. Ninaamini kujifunza lugha mpya hunijenga kiakili na kuniongeza kujiamini.

Mimi napendelea mahali pakimya. Mahali tulivu hunipa nafasi ya kufikiri kwa utulivu na kuzingatia kile ninachofanya. Katika kimya, ninaweza kusoma kufuata mawazo yangu au hata kupumzika bila usumbufu. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kelele kidogo kama katika sherehe au tukio la furaha kwa sababu huleta maisha na shauku. Lakini kwa ujumla, kimya hunisaidia kutulia na kujenga fikra zangu kwa utulivu.

Ninahisi tathmini za kazi ni muhimu kwa maendeleo yangu. Zinanisaidia kujua ninachofanya vizuri na maeneo ninayohitaji kuboresha. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta presha naziona kama fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Kupitia tathmini napata motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi na kufikia malengo yangu.

Mara nyingi wikendi ninaitumia kupumzika na kupanga wiki ijayo. Napenda kutumia muda na familia au marafiki, kutazama filamu au kusikiliza mziki. Pia wakati mwingine nafanya shuguli za nyumbani au kujifunza kitu kipya. Wikendi unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu.

Uzoefu wakushangaza niliowai kupata ninilipo tembelea mahali mpya bila mpango. Nilipata kukutana na watu wema sana walio nisaidia na kunyionyesha tamaduni zao. Safari hiyo ilinifundisha kuwa wakati mwingine mambo mazuri utokea bila kutarajia na ni muhimu kuwa wazi kwa uzoefu mpya.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini, kwa kuanza kutathmini kazi nilizofanya awali. Kisha najipangia malengo yanayo weza kufikiwa kulingana na majukumu yangu. Nayagawa malengo makubwa kuwa madogo ili niyafuatilie kwa urahisi. Hii unisaidia kufanya kazi kwa mpangilio na kupima maendeleo yangu kila mwezi.

Timu ya michezo ninaofuatilia ni timu ya taifa ya Kenya. Napenda kuifuatilia sababu inawakilisha nchi yetu katika mashindano mbalimbali. Ushindi wao unipa furaha na hata wanapo kutana na changamoto naendelea kuwaunga mkono kwa sababu nifahari yangu kama mkenya.

Maranyingi na sherehekea mwaka mpya kwa kutumia muda na familia na marafiki. Tunakula pamoja kusherehekea mafanikio ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya. Pia napenda kutafakari maisha yangu na kushukuru kwa yote nilio ya pata. Hii unisaidia kuwanza mwaka mpya kwa matumaini na ari mpya.

Ninapenda aina ya muziki wa bongo fleva na pop. Mwimbaji ninaye mpenda zaidi ni Diamond Platinums kwa sababu nyimbo zake zinaamsha furaha na nishati nzuri. Kila siku ninapokua nikifanya kazi au kupumzika napenda kusikiliza muziki ili kuondoa msongo wa mawazo. Muziki unanifanya nijisikie furaha, amani na motisha ya kuendelea na shughuli zangu.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili na nusu na kuchukua dakika chache kupumzika na kujiandaa. Kitu cha kwanza nilicho fanya ni kuosha uso na kusafisha meno. Baada ya hapo, nilikula chai na mkate wa unga, wa mahindi kama cha kula cha asubuhi. Kisha nikaenda kazini kwa kutumia gari na kuanza siku yangu kwa kupanga kazi muhimu za leo. Asubuhi hii ilinifanya nijisikie mwenye ari ni kiwa tayari kushugulikia majukumu yangu yote kwa ufanisi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli zinazo tuunganisha. Tunapenda kupika pamoja. Kucheza michezo midogo na kuzungumza kuhusu mambo mbali mbali. Mara nyingine tunatembelea maeneo ya burudani au kutembea pamoja. Shuguli hizi unifanya nijisikie furaha na karibu na wapendwa wangu.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuwa na subira, na kufanya kazi kwa bidii. Ni muhimu kuweka malengo wazi na kushughulikia changamoto kwa mtazamo chanya. Pia, ni vyema kusikiliza wengine na kujifunza kutoka kwao. Kwa kufanya hivyo, mtu wanaweza kufanikisha maisha yake na kushirikiana vizuri na wengine.

Ninaamini ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itakua changamoto kidogo. Nitajitahidi kutumia muda huo kusoma vitabu, kutembea, au kuzungumza na familia na marafiki. Hii itakua fursa ya kupumzika kutoka kwa simu na kompyuta na kuzingatia maisha ya kweli. Ingawa teknolojia ni muhimu, mara nyingine ni vyema kutoa muda wa kupumzika bila kuitegemea.

Programu ninazotumia mara nyingi ni zile za mawasiliano na burudani. Napenda kutumia WhatsApp na Telegram kuzungumza na marafiki na familia. Pia napenda kutumia YouTube kusikiliza muziki na kutazama video za elimu au burudani. Programu hizi hufanya maisha yangu kuwa rahisi na ya kufurahisha kila siku.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwadilifu, uwajibikaji na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi anapaswa kuwa na maono na kuongoza kwa mfano. Pia ni muhimu kuwa na ujasiri, wa kufanya maamuzi sahihi na kusaidia timu kufanikisha malengo. Kwa kuwa na sifa hizi, kiongozi anaweza kuunda mazingira ya heshima na maendeleo kwa wote.

Rafiki yangu wa karibu zaidi nilikutana naye shuleni mwaka wa pili wa masomo yangu. Tumajenga urafiki mzuri kwa kushirikiana masomo na kucheza pamoja. Kila mara tunakumbuka kucheka pamoja, kusaidiana kwa kazi za nyumbani na kushiriki mawazo yetu binafsi. Kinachofanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu wake, msaada wake na jinsi anavyokuwa karibu wakati wowote ninapohitaji msaada. Ningependa kumshukuru kwa urafiki wake mzuri na kusema kuwa ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na riadha. Napenda mpira wa miguu kwa sababu unaleta mshikamano na msisimko mkubwa na mara zote napenda kuona timu za kitaifa zikishindana. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza nilioutazama, ulikuwa finali ya kombe la dunia ambapo timu ilishinda kwa dakika za mwisho. Jambo lililonifanya nisisimke sana. Wakati nikiitazama michezo hiyo nahisi furaha, msisimko na mara nyingine mshikamano wa kushiriki na mashabiki wengine.

Napenda kuenda madukani mwishoni mwa wiki au asubuhi mapema wakati kuna utulivu. Hii inanifanya nifanya maamuzi kwa urahisi bila foleni kubwa. Mara nyingine napenda kuenda madukani pia wakati nina wakati wa bure ili kuchunguza bidhaa mpya au kununua vitu vinavyonisaidia nyumbani. Kwangu ni wakati wa kupumzika na kupanga mahitaji yangu vizuri.

Ninapenda kusoma maoni mtandaoni mara nyingine, hasa pale watu wanapo shirikiana uzoefu na mawazo yao. Hii inanisaidia kuona mitazamo tofauti na kujifunza mambo mapya lakini napendelea kuchagua makala yenye maoni yenye maana na heshima. Kusoma maoni kuna nifundisha kuwa na ufahamu zaidi na kuelewa maoni ya wengine.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, kuangalia video za elimu mtandaoni na kuuliza maswali kwa walimu au watu wenye ujuzi. Pia napenda kufanya mazoezi au majaribio ya vitendo ili kuelewa vizuri. Njia hii inanifanya nifahamu zaidi na kuweza kutumia maarifa mapya katika maisha yangu ya kila siku.

Napendelea chakula kisicho na mafuta kwa sababu ni cha afya na hufanya nisijisikie uzito mwingi. Mara nyingi napendelea matunda, mboga na vyakula vilivyo pikwa kwa njia ya kupika au kuoka badala ya kukaanga. Hii husaidia mwili wangu kuwa na nguvu na kudumisha afya nzuri. Ingawa mara nyingine napenda chakula chenye mafuta kidogo. Kwa jumla chakula kisicho na mafuta ndicho ninacho kipendelea.

Napenda kufanya. Marafiki wapya kwa kuzungumza kwa heshima na upole na watu wapya. Mara nyingi ninaanzia kwa kuonyesha tabasamu na kujitambulisha vizuri. Pia napenda kushiriki mawazo, michezo au shuguli zinazofanya watu wajisikie karibu. Kwa njia hii, urafiki unaanza pole pole na unaweza kudumu kwa muda mrefu.

Sherehe yangu ninayopendezwa nayo ni krismasi. Napenda kwa sababu tunapata kutumia muda na familia na marafiki, kusherehekea pamoja na kushiriki zawadi. Pia kuna furaha ya mapambo na muziki wa sherehe. Sherehe hii hufanya nijisikie furaha, mshikamano na upendo wa familia na marafiki.